Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Maji ya moto hufanya hisia za kupumzika na faraja mwilini. Husafisha kwa ufanisi zaidi na ni vizuri hasa wakati wa baridi. Kuoga kwa maji moto pia kunanisaidia kupunguza uchovu wa misuli na kunifanya nihisi nikiwa na nguvu zaidi na kuwa mtulivu kisaikolojia.

Mchezo wangu ninaopenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riatha hasa mbio za mita mia moja. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji mwendo wa haraka nidhamu na umakini mkubwa na niwa kusisimua kuona washindani wakikabiliana kwa nguvu na ustadi. Mbio hizi huonyesha nguvu ya kibinadamu na uvumilivu wa mwili. Na kila mara hushangaza jinsi baadhi ya wanariadha huweza kufikia rekodi za ajabu za dunia.

Mimi hufurahia kuangalia video mtandaoni kwenye YouTube. Napenda YouTube kwa sababu kuna aina zote za video elimu, burudani, michezo na maarifa ya kila siku pia ni raisi kupata mafunzo mapya, kufuatilia vlogu za wasanii au watalamu na kugundua madam pia zinazovutia kwa maneno mengine ni mahali pazuri pa kujifunza na kufurahia burudani kwa wakati mmoja.